Ndio, hujitahidi kugawanya taka zangu kadri inavyowezekana. Naweka taka zinazooza kama mabaki ya chakula tofauti na plastiki au karatasi. Sio kila mara huwa kamilifu, hasaa nikiwa na haraka, lakini ninaamini hata jitihanda ndogo zinamchango.

Mara nyingi mimi husikiliza muziki wa utulivu na wa hisia kama chill hop, jazz nyepesi au beat za acoustic. Muziki huu hunisaidia kuzingatia kazi au kupumzika jioni. Wakati mwingine pia napenda kusikiliza muziki wa kienyeji au wa kitamaduni, hasa pale napohitaji hisia za utulivu na ukumbusho wa sehemu fulani.

Ndiyo, napenda kuogelea, hasa nikifanya hivyo kwa utulivu. Sio kwa mashindano, bali kwa kujiachia tu. Kuingia majini, kupumua kwa kina na kuwacha mawazo yazame kidogo. Kuogelea unifanya nijisikie mwepesi na huru na baada yake akili huwa tulivu sana kama imepangwa upya.

Kujitunza kwangu ni mchanganiko wa mambo ya mwili, akili na hisia. Kwanza, ninaweka ratiba ya usingizi wa kutosha ili nipate nguvu na akili safi. Pia, napanga lishe bora na kula chakula chenye virutubisho vya kutosha na kunywa maji ya kutosha kila siku.